Mfereji wa televisheni ambao mimi hufuata ni mfereji wa NTV, kwa sababu mfereji huo huleta vipindi ambavyo vina ladha, si kisiasa tu, bali pia kiburudani na mfereji huo sana sana huleta filamu kama Netflix, ambao mimi naupendelea. Pia mfereji huo huleta michezo kama vile Supersport, na mimi pia ni mpenzi wa soka, riadha na michezo mingine kama voliboli. Pia huleta elimu na sayansi kama vipindi, na pia mambo ya utamaduni na miziki.

Ninapenda kuchora na kupaka rangi kwa pamoja hizi zinanipa nafasi ya kujieleza kwa ubunifu, kutuliza mawazo na kuonyesha hisia za njia ya kisanaa kuchora haswa hunisaidia kuimarisha umakini na uvumilivu kwa sababi huchukuwa karibu masaa manne. Kupaka rangi nako huniletea furaha na utulivu wa akili. Ni njia nzuri sana ya kupumzika na kupunguza msongo wa mawazo na wakati mwingine zinachochea mawazo mapya. Kwa kifupi, kuchora na kupaka rangi ni sanaa ambayo inaburudisha na kuimarisha ubunifu.